Mimi hupenda kufanya kazi. Kufanya mazeezi asubuhi kuliko jioni kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kwanza siku vizuri. Ninapoamka mapema na kufanya mazoezi, mwili wangu huwa mchangamfu na akili inakuwa tayari. Kukabiliana na majukumu ya siku nzima. Mazeezi ya asubuhi hunisaidia pia kuweka nidhamu ya muda. Kwakuwa huwa sijachoka wala, kubanwa na shughuli nyingi za siku. Wakati wa asubuhi, hewa huwa safi, na tulivu. Jambo linalofanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi. Mara nyingi mimi hufanya mazoezi mepesi kama kukimbia kuruka au kunyoosha misuli. Baada ya mazoezi nahisi amani ya moyo na kujiamini zaidi. Ingawa wakati mwingine jioni pia huwa na muda. Pia huwa na muda wa kufanya mazoezi mara nyingi huwa nimechoka au nina shughuli nyingine. Mazoezi ya asubuhu yananifanya zaidi kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema. Huimarisha mwili na kuanza siku nikiwa mtazamo chanya na nguvu nyingi.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu ninapo maliza shughuli za siku. Kawaida mi huchukua muda mfupi kupumzika na kuondoa uchovu wa kazi. Kwa kukaa kimya au kusikiliza muziki laini. Baadae, hujitahidi kupanga mambo niliyo fanya siku hiyo na kujiandaa kwa siku inayofuata. Wakati mwingine, mimi hufanya mazoezi mepesi au kutembea kidogo, ili kufanya mwili upate nafuu. Baada ya hapo, mi husaidia nyumbani kwa kufanya kazi ndogondogo kama kupanga chumba, kuosha vyombo au kusaidia wanafamilia pale inapo hitajika. Jioni pia ni wakati ninapo penda kuzungumza na familia au marafiki ama ana kwa ana au kwa simu. Kwani hunisaidia kuimarisha mahusiano. Kabla ya kulala, mimi hujitenga na simu au runinga na kuchukua muda kutafakari. Hii hunisaidia kutuliza akili na kupata usingizi mzuri. Kwa ujumla utaratibu wangu wa jioni hunipa amani na utulivu. Na maandalizi bora kwa siku inayofuata.

Ndiyo, niliwai kufuga mnyama na uzoefu huu ni ulikuwa wa kufurahisha na yenye mafunzo mingi. Nilikuwa nafuga mbwa nyumbani kwetu ambaye alikuwa rafiki wa karibu sana. Kwa familia nzima, kumfuga mnyama kulinifundisha kuwajibika kwa sababu ilibidi nihakikisha anapata chakula kwa wakati maji safi na huduma ya afya inapohitajika. Pia nilihitaji kumchunga na kuhakikisha mazingira yake yanakuwa safi na salama. Mbwa huyo alinipa furaha kubwa, hasa nilipokuwa na msongo wa mawazo au nimechoka. Kucheza naye au kutembea naye kulinisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie mwenye amani. Zaidi ya hayo, kufuga mnyama kulinifundisha upendo, huruma na uvumilivu. Kwani mnyama huhitaji uangalizi na muda. Uzuefu wa kufuga mnyama ulikuwa wa thamani sana katika maisha yangu. Ulinijenga kimaadili na kunifanya kudhamini zaidi uhusiano kati ya binadamu na wanyama. Nikiwa nitapata nafasi tena, ningependa kufuga mnyama mwingine kwa sababu ya faida nyingi zinazotokana na kufanya hivyo. Kwa sasa, mimi nawafuga kuku wengi wa biashara.

Kwa upande wangu nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi asubuhi hunipa utulivu wa akili na nguvu umpya baada ya kupumzika usiku mzima. Ninapo amka mapema mawazo yangu huwa safi na inaweza kuelea kuelekeza umakini wangu kikamilifu kwenye kazi au masomo ninayo yafayafanya. Pia wakati wa asubuhi huwa navikwazo vichache kama vile kama kelele na usumbufu kutoka kwa watu wengine, jambo linalo nisaidia kuzingatia kazi kwa ufanisi zaidi. Katika kipindi cha asubuhi, mimi kupanga ratiba yangu ya siku mzima na kueka vipa umbele vya kazi zangu. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kukamilisha kazi muhimu wapema. Kazi ninazo fanya asubuhi mara nyingi hua na ubora mzuri kwa sababu nafanya kwa utulivu na umakini mkubwa. Ingawa jioni pia ninaweza kufanya kazi mara nyingi huwa nimechoka na akili inahitaji mapumziko. Kwa ujumla asubuhi ndicho kipindi kinacho nifaa zaidi kufanya kazi kwa sababu hunipa motisha. Umakini na uwezo wa kufika kufikia malengo yangu kwa ufanisi zaidi.

Ndio mimi huvaa saa na imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kuvaa saa hunisaidia kufuatilia muda kwa urahisi bila kulazimika kutegemea simu kila wakati. Hii hunifanya niwe na nithamu ya muda na hunisaidia kupanga shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi zaidi ninapokuwa na saa mkononi huwa nakumbuka kufanya mambo kwa wakati kama kuhudhuria masomo kuenda kazini au kutimiza hadi nilizoweka. Mbali na kusaidia kujua muda kuvaa saa huniongezea muonekano mzuri na kujiamini. Saa inaweza kuonyesha mtindo wa mtu na hata utu wake. Wakati mwingine huvaa saa kwa ajili ya mazoezi au shughuli za nje. Kwani hunisaidia kufuatilia muda wa mazoezi au mapumziko. Pia kuna saa za kisasa zinazowekwa zinazoweza kufuatilia hatua mapigo ya moyo na hata usingizi. Hata hivyo si lazima nivae saa kila wakati hasa ninapo kuwa nyumbani au napumzika lakini kwa ujumla ninapokuwa nje au nikiwa na shughuli muhimu saa hunisaidia kuwa makini na kuwajibika zaidi kwa hivyo kuvaa saa ni tabia niliyoipenda kwa sababu hunisaidia kusimamia muda wangu vizuri na kuishi kwa mpanglio.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za masafa marefu na ya kati. Riadha hunivutia kwa sababu inaonesha uwezo wa juu wa binadamu katika uvumilivu nidhamu na bidii ninapowatazama wanariadha wakishindana katika mbio kama mita elfu tano, mita elfu kumi na mbio za marathoni. Mimi hujifunza umuhimu wa kujituma na kutokata tamaa licha ya uchovu mkubwa. Kila mwanariadha huonyesha juhudi kubwa maandalizi ya muda mrefu na kujitolea kwa kiwango cha juu ili kufikia mafanikio. Riadha pia hunifurahisha kwa sababu ina historia ndefu na hutoa fursa kwa mataifa mbalimbali kuonyesha vipaji vyao kwa upande wangu kwa upande wangu, najivunia sana mwanariadha kutoka afrika, hasa Kenya na Ethiopia ambao mara nyingi huonyesha umahiri mkubwa katika mbio za masafa marefu. Ushindi wao hunipa motisha na hunifanya niamini kuwa bidii na nidhamu huzaa matunda. Zaidi ya ushindani, olimpiki hunifundisha mshikamano na heshima kati ya mataifa. Wanariadha kutoka nchi tofauti hukutana na kushindana kwa amani. Wakionyesha kwamba michezo inaweza kuunganisha watu. Kiujumla, riadha katika olimpiki si burudani tu kwangu. Bali ni chanzo cha msukumo, mafunzo ya maisha na fahari ya kitaifa.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi hali ya baridi kuliko joto. Ingawa kila hali ya hewa ina faida na changamoto zake. Baridi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye uwezo wakufikiri kwa kila kwa kina bila kuchoka haraka. Wakati hali ya hewa ni ya baridi, naweza kufanya kazi au kusoma kwa umakini zaidi. Kwa sababu mwili hauchoki sana kama ilivyo wakati wa joto kali. Pia baridi hunifanya nipate usingizi mzuri usiku. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya na ustawi wa mwili. Katika hali ya baridi, ni rahizi kudhibiti joto la mwili kwa kuvaa nguo za ziada kama sweta au koti. Hii hunifanya nijisikie huru na salama zaidi. Zaidi ya hayo, napenda kunywa vinywaji vya joto kama chai au kahawa wakati wa baridi. Kwa sababu hunipa faraja na hunifanya nijisikie vizuri. Baridi pia hunifanya nipende kukaa karibu na familia au marafiki tukizungumza na kushirikiana kwa furaha. Hata hivyo nakubali kuwa joto linafaa katika hali fulani hasa wakati wa likizo au shuguli za nje kama kuogelea. Lakini joto kali linaweza kusababishia uchovu, hasira na hata matatizo ya kiafya kama upunguvu wa maji mwilini. Kwa ujumla napenda baridi kwa sababu hunipa utulivu afya bora na mazingira mazuri ya kufanya shuguli zangu za kila siku kwa ufanisi.